Ninapenda keki ya chokoleti. Keki ya chokoleti huwa inaladha tamu ya wastani na yenye mvuto. Inanifuraisha zaidi ikiwa nil aini na yenye unyevu na juu imepambwa kwa krimu ya chokoleti. Ni aina ya keki inayofaa wakati wawote iwe ni sherehe au kufurahia nyumbani.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Usaidia watu kwa ushauri, kushirikiana nao katika shuguli za kijamii na kutowa mzaada pale unapohitajika. Pia, mimi hujitolea kushirigi katika kazi ya maendeleo ili kuifanya jamii iwe mahali bora pakuishi.